Mimi naishi kwa nyumba ya orofa nne ambapo kila asubui huwa naamka na nantazama kupitia dirisha. Nione ni nini kinaendelea kule inje. Sasa ni kama desturi yangu kabla nifanye chochote. Ninapoamka ama niko hapo ndani ya nyumba kwa sababu nafanya sanasana shughuli za mtandao. Si rahisi nitoke nje ya nyumba. Sasa nikitaka kuangalia chochote huwa naangalia niki tumia dirisha ambapo naweza kutazama kama pengine kuna mtu ambaye naweza mtuma. Naangalia kupitia dirisha alafu namuita. Kupitia dirisha tu kwa sababu ni pale inje. Na kuna watu ambao wanasimama huwa wanatumwa ambao wakona pengine kama pikipiki. Sasa namwita tu mara moja na anakuja ananiendea kitu. Sasa maramingi, huwa nafanya kazi, ndani ya nyumba, na nikifanya kazi, nikitumia kuangalia kwenye dirisha, huwa naona mambo mengi. Pengine nimesikia kelele huko inje, ndatumia tu lile dirisha kuangalia inje, nione ni nini, kinaendelea. Na nikiona kupitia dirisha pengine walevi wanapigana hama kuna mekelele, huenda, ajali imetendeka hama kuna kitu chochote kinatendeka huko inje ama watu wanataniana. Sasa mimi wakati mwingi nikiangalia kupitia inje ya jengo langu kupitia dirisha huwa najionea mengi. Na maramingi ata pengine miti ambazo zimemea kando kando ya nyumba yangu. Kwa sababu nyumba yangu ni mrefu kuliko miti mingi. Sasa huwa natumia tu dirisha kuangalia kama nikuwaona nawaona ndege ambao wamekaa juu yake wanashangilia kupiga vivijo na sauti ya ndege. Nawaona tu kule inje nikitumia dirisha kuwaona. Alafu pengine mara mingi nikikumbuka wakati mwingi huwa natumia dirisha. Kama pengine nataka kuona hali ya hanga iko namna gani. Na ona tu kupitia kwa dirisha ambapo naona pengine kama kunataka kunyesha ama kuna mvua, ndajionea tu mimi mwenyewe na ndasema kama kuna manguo inje, naenda kuianua ama kuitoa kwa kamba kwa sababu kuna mvua amba pengine inakaribia kunyesha na huwa natumia tu dirisha. Sasa nikitumia dirisha ndaenda pale nje alafu nione ni nini kinaendelea kwa sababu itakua nimeshatumia dirisha kuona yale ambayo yanatendeka kule inje. Alafu, wakati mwingi, pengine wakati wa masika, mara mingi ukiona dirisha, limeanza pengine kualioneshi mzuri inje, mpaka ufungue, ndio uone, apo utajua ya kuwa, pengine mvua inakaribia kunyesha. Na mvua ikikaribia kunyesha utaona mawingu yanatanda, kuna kuwa na giza fulani, ni kama inje kuna giza lakini nakua ni mawingu mawingu meusi yametanda yakiashiria pengine mvua inaweza nyesha. Kutoka dakika yoyote. Na huwa haioneshi itanyesha saa ngapi kwa sababu huwa inatanda inakaa kama muda wa dakika ishirini, mara mingi pengine selasini hata wakati mwingine inakaa karibu lisaa limoja ndiposa iweze kunyesha. Sasa dirisha langu limewekwa mahali pazuri ambapo naeza kuona barabara. Nikitumia dirisha ambapo naeza kuona vitu vingi vikitendeka kule inje. Nikitumia tu lile dirisha na huwa inanisaidia sana kutotoka toka inje kwa sababu shuguli zangu mingi. Huwa ni kazi ya nyumba kwa sababu nikifanya kazi ya mtandaoni huwa ata ainurusu maramingi kutoka inje kila saa. Na hii inansaidia sana kuepuka na mambo mengi. Pia nikifanya shuguli zangu huwa nafanya kwa uraisi kwa sababu sihangaiki. Eti nitoke inje kidogo, ndiposa nifanye mambo. Iendele hila huwa natumia tu lile dirisha kama nataka kuona ni nini kinaendelea inje. Kama kuna kelele nda ona tu kutumia lile dirisha langu, kama kuna pengine vita kule inje ama nataka kutuma mtu ndaona tu kupitia dirisha alafu ndatoka nje na napiga sauti moja. Na muita alafu anakuja anaenda kuniletea chochote ambacho nakitaka. Kwa uraisi bila kung'ang'ana hata kidogo.

Kila niamkapo asubui, mimi huwa naanza na kuunawa uso, baada ya kuosha uso, danza kupanga ratiba yangu. Ambapo, ni cha muimu sana kwanza na usafi wa nyumba kila asubui. Kwa sababu, ukifatilia ratiba yangu, huwa naanza, pengine na kupiga deki, nyumba nzima, niakikishe viombo ambavyo nilikulia jana, pengine chakula, nimevisafisha. Kabla sija fanya shuguli yeyote, alafu nipange kwenye sebuleni niieke sawa. Baada ya kupanga sebuleni kuieka sawa, niende nifanye zoezi, ampapo huwa nafanya zoezi kila asubui. Na ilo zoezi huwa lina nisaidia sana kuchangamusha mwili, pia kufanya mwili wangu uwe na nguvu na nisikue mlegevu kwa viungo vyangu vya mwili vyovyote. Ambapo huwa nakimbia kama lisaa limoja amba ama daka salasini lakini maramingi huwa nachukua daka salasini niende kama nikimbia kama kilomita tatu niende na nirudi alafu baaada ya kufanya hayo mazoezi nikifika kwa nyumba kitu cha pili nieze kuoga kutoa uchafu kwa mwili baada ya kuoga itakua nime kuwa tayari kukipika kiamshakinywa baada ya kupika kiamshakinywa nile na ninywe baada ya kunywa na kula itakua nime maliza siku yangu vizuri nimesha fanya usafi wa nyumba uote sasa ndanza guvaa manguo na kuelekea kazini na imekua ni desturi ambayo nimekua nikifatilia hata kule kazini. Muradi tu ninapo fika kule kazini uwa nakikisha mambo yangu yote naieka kwa utaratibu. Ndiposa niweze kumaliza kazi kwa haraka sana. Maana nikimaliza kazi kwa haraka sana itanipa nafasi ya kufanya shuguli zangu zingine. Sasa mimi kupanga kazi kwangu uwa ni raisi sana kwa sababu niko na ratiba ambayo huwa inaniongoza kwa kila matukio ambayo yanatendika. Kila siku na ua na nisaidia kuokoa muda pia ua ina nisaidia kufanya kazi yangu kimakinifu pia ua ina nisaidia kuafikia malengo yangu amba pengine nimeeka siku hiyo kwa haraka sana kama nkiamuka asubui na nikue na lengo kwa mfano niko na biashara, sehemu, nyingi nyingi sasa kama nataka kuokoa muda wa kwenda kutembelea zile biashara lazima nijipange kazini vizuri na kazini ndajipanga kivipi kwa kuamuka mapema kuwakikisha shuguli za nyumba na shuguli pengine za mazoezi nazifanya na nakamilisha kwa muda ufa hao sasa nikienda kazini kazi ambayo wamenipangilia kwa hiyo siku ndakikisha natumia kama lisaa litatu kuwakikisha nimemaliza kazi yote nimeshugulikia kila kitu ambacho kilikuwa kinatakikana mimi nishugulikie kazini. Na nihakikishe mambo yote. Imeka sawa kwa hajili ya kupara angalau muda ukwenda kutembelea biashara yangu wakati ambao niko bure. Mara mingi nimeona ikinisaidia sana kwa sababu nikimaliza kazi kama nikiingia kama saa tatu saa nne saa tano. Ikifika saa sita itakuwa nimesha maliza. Ilo lisaa limoja ambalo limembakia huwa nakimbia kwa biashara. Niende niangalie ni yepi yanaendele kwa biashara yangu nikague ni rekebisha mali penye kuna makosa ni ongena wafanya kazi wangu kidogo niwelekeze na niwaoneshe jinzi ya kukuma kinifu kazini alafu baada kumaliza hilo lisali moja ni tarudi nipate pengine chakula cha mchana kwa sababu sisi huwa tunapewa maakuli na ofisi ambapo tunafanya kazi baada ya kula kile chakula cha mchana nitakuwa nimemaliza siku yangu. Pengine niende nimalizie reporti nipee mkubwa. Alafu nitoke na nikimbie kwa biashara zangu zingine ambapo huwa nafunga kazi mapema na nikifunga kazi mapema huwa inaniwezesha hata nipitie kwa kazi zangu kunako biashara ambazo nafanya niende nikague kabla sijaenda nyumbani. Baada ya kugakuwa biashara nionezi kwa sawa. Nimelekimisha mambo pengina ambaye kwa ya menyoka na nimeka kila kitu sawa kama mzigu umeisha niagize mungine baada ya kufanya hayo yote niende nyumbani mapema kwa hajili ya zoezi la jioni na pia kwa hajili ya kupanga mamboangu jioni ndiposa niweze kufanya mapema kwa kulala mapema.

Nikiwa mtu ambayo napenda makumbusho na historia, sana maishani mwangu, huwa napenda kuzipiga picha sana, kwa sababu hizo picha huwa zinaashiria vitu vingi sana, wakati pengine nilikua nimekasirika, nimefurahi, ama nilikua kwenye sherehe fulani, huwa zinanisaidia kujua ni yepi yaliku yanatendeka nikipigia hile picha. Na mara mingi nitaingia nianze kupiga picha nimekuwa nikikumbuka vitu vingi sana kwa mfano naweza kumbuka picha nilipga miaka ishirini iliyopita ambapo ilinikumbusha wakati moja hapo wa mtu wa familia yetu mkubwa sana alihaga. Na haikukuwa ni kitu ambacho kilitutoka mawazoni kwa urahisi kwa sababu ali kufa kwa kifo ambacho kilikuwa kinatatanisha na hakikuwa kinaeleweka sana. Lakini sasa vile nilipitia mojawapo ya picha ambazo tulipiga. Ile mwaka nikaona mambo ambayo yalikuwa yanatukia wakati huo. Sasa picha ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza kukumbusha paka ni nini kilitendeka ile wakati na ilikuwa ni saa ngapi. Ilikuwa ni wakati wa majonzi ama furaha na nilipokutana na ile picha nilianza kukumbuka vitu vingi paka nilikumbuka kwa hakika mambo ya ambayo yalikua yananenwa hile saa na kila kitu ambacho kilinenwa baada ya ule mtu wetu mkubwa kukufa na mambo yote ambayo yalikua yanasemwa na watu tofauti tofauti yalikuja kuwa kumbukizi zangu na nikajua hei kumbe picha ni kitu cha maana sana. Sasa hiyo imenipelekea, nikawa mtu ambae napenda kupigia picha sana kwa sababu kupitia kupigia picha, unakumbuka mambo mengi, unaizaona hile picha na ikakuoneshe kitu ambacho ata ungekikumbuka kama ungetumia ile picha. Kama nakumbuka kuna wakati ambapo nilitembelea mbuga la wanyama la kule masaini, masaimara ambapo tulipigia picha mingi tuki kuwa na wanyama tofauti tofauti. Ile picha ilinikumbusha vitu vingine ata ikanikumbusha siku ambapo tulikutana na ule simba ambale alikuwa mkali sana. Sijui alikuwa amempoteza mpenzi wake, sijui ama mtoto hwake, sikumbuki vizuri lakini alikuwa amekuja kutushambulia kwa gari. Lakini sasa vile niliona iyo picha alietupige nae. Hata sijui alitoa wapi nguvu ya kutupiga ile picha. Hapo ndivo nilikumbukia yale matukio ambayo yalitendeka. Tukiwa kwenye mbuga la wanyama kubwa la masai mara ampapo nilijionea mimi mwenyewe. Nikaona kama yule simba pengine angetu fikia ama angeturukia. Tungeraruliwa vibaya kama atungekuwa ndani ya gari. Kilichotusaidia tu ni vile tulikuwa ndani ya gari. Ndipo tukaepuka na tukapona ule mnyama mkali ambaye alikuwa amekuja kutushambulia. Kufuatia pengine kifo cha mpenziwe ama mtoto wake na picha imekua ikinionesha vitu vingi ata ni nakumbuka nikiwa shuleni kwenye kidato cha nne picha ambazo nilipiga na nikakumbuka wa marafiki zangu wote ambao tulifanya nao mtihani na nilipo kuwa nikipite ile picha ata napata hamu. Naanza kuwatafuta kwa mtandao kuwauliza na wewe ulienda upande gani. Tangia mambo yote ambayo yalikua yanasemwa na watu tofauti tofauti yalikuja kuwa kumbukizi zangu na nikajua hei kumbe picha ni kitu cha maana sana. Kuona picha fulani ikanikumbusha ukumbusho wetu tuli tulivyokuwa pamoja tuking'ang'ana na ule mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne na ata kando na hayo yote nakumbuka kuna picha tulipiga tukiwa kwenye museum moja kule kisumu ambapo tulienda tukashuhudia mambo mengi na tulipokuwa tunapiga picha kando ya msitu na kulikuwa na mti mrefu kuangalia juu tukaona joka kubwa sana na ile picha vile ilipigwa ikashika ile joka kidogo. Sasa uki unaweza unaweza dania nilikuwa na nafanya pengine maonyesho lakini ilikuwa ni wakati ambapo tulikuwa tumehatarisha maisha sana kwa sababu hatukuwa tunajua chenye kinaendele na ule joka alikuwa ni mwenye sumu kadi sana lakini tuliepuka tu kwa sababu hatukuwa tunajua na ule joka ata hakuwa na maneno na sisi.

Hakika mara mingi mimi huwa napenda kula mchana chakula ambacho kinaitwa kitheri kwa lugha ya kinyumbani na pia huwa napenda kula matokee. Kwa sababu ni chakula cha kipeke sana na ni cha kiasili ambacho akina pengine kemikali yoyote. Na ni chakula ambacho kinapendwa haswa upande ambapo mimi naishi. Na imekua ni chakula kipenzi sana kwa sababu watu wanajiuliza kwa nini unakipenda kile chakula nasema apana nakipenda kwa sababu ni chakula ambacho huwa ki kilianzwa kuliwa tukiwa watoto na ni chakula mbacho kilipendwa paka ata na mababu zetu kwa sababu sisi tulipata tu tunakila kwa sababu hatu kujua kilianzi ya wapi na tunendeleza na pengine rhata tutawachia watoto na vituku ambao wanakuja kule mbele. Chakula cha pengine kitheri na matoke ni chakula cha kipeke ambacho kitembea sehemu nyingine za inchi akipatika ni kamwe. Lakini maramingi watu wanapo kuja ata watali kutoka inje inje wakija pengine kwa mji wetu ambapo tunaishi wanapenda kujaribu kile chakula kwa sababu ni chakula moja hapo cha kipeke sana na watu wanataka wajue wanakianda kivipi kwa sababu kila mtu wakija anasema hei nisaidi kitheri kitheri ni nini? Kitheri ni mchanganyiko pengine wamahindi, maharagwe alafu napikwa kwa pamoja na wanachanganya viungo vingine pengine kama kuna haina matawi ambao wanaeka ndani na viyazi na alafu wanagoroga inakuwa ni chakula kitamu sana ambacho kimechanganywa na pengine viungo tofauti na hivyo viungo viko na madini mingi. Sasa inakuwa ni kama lishebora. Na maramingi watu wamekua wakijuliza na hea matoke pia ni nini? Matoke ni ndizi ambaye imepikwa alafu ikabondwa bonda na ile ndizi ni tamu sana sababu huwa inaliwa na kitoweo kama njugu na njugu ynyewe ambayo imeshagwa alafu ikawa kama unga alafu inaundwa kama uji alafu unakula nayo ile matoke. Na imekua ni chakula cha kiasili ambacho kinapendeza. Sasa mchana kama sijatumia pengine kiveri, ilichelewa kupikwa, kila mara uwa nastukia nimepata yale matoke kwa njugu. Na matoke kwa njugu ni chakula kitama ambacho ukikula ata kukula pengine chakula cha jioni na kuangumu. Ambacho unafanya tu pengine jioni uneza kunywa chai na pengine mkate ama chai na kitu chochote ambacho sikizito sana. Kwa sababu ukila matoke umekula chakula ambacho kina kaa mwilini na ni chakula ambacho kiko na nguvu mingi. Ni chakula ambacho kineza maliza njaa ukai muda mrefu bila kuhisi nja na nimekua mpenzi pia wa kitheri ambapo kila kuchao huwa tunapiga kitheri ama ikai kama siku mbili, tatu, tuieke ata kano nakueke kwa kwa pengine kwa pengine jokovu hiyezi haribika ata kidogo kwa sababu tumekawusha sasa mtu kitaka kuchemusha kidogo. Unela tu unakelea kwa moto. Alafu naichemusha na unendelea kukula. Na ni chakula ambacho akina madhara yoyote mwilini. Kwa sababu si lazima uwipike na mafuta ukichemusha tu ukitaka kukuila. Unaichemusha tutena kidogo alafu na unakula na avocado. Na ni chakula ambacho nimekipenda kwa muda murefu. Mimi uwa napenda kwa mfano kama stafstai ama chai ya subui nimekunywa pengine kiamshakinywa kizito na nimekula pengine chakula cha mchana nimekula pia kizito tena kidogo huwanaakikisha jioni ni sile ama nikila nakula chakula kidogo sana kwa sababu staki kueka uzito wa chakula kwa tumbo yangu nimekua ikinisaidia sana ile chakula ya mchana kwa sababu nimekuwa nikibadilisha kama si kitheri nakula matoke kama si matoke nakula kitheri imekuwa ni chakula kizuri kwa sababu tangia nile sijai sikia sijui ati tumbo imeniuma ama kimenia ribikia. Ni chakula ambacho wa kinakua kizuri sana kwa kujenga mwili. Na ata kuleta madini yote kwa mwili. Kwa sababu inakua nilishe bora ambalo limebeba viungo tofautofauti. Na wakina nisaidia sana karika afya yangu ya mwili.

Ni kweli kabisa kupiga kura ni moja wapo ya kidemokrasia ambapo huwa tunafanya kwa kuwachagua viongozi wazuri na pengine kuwatoa viongozi ambao ni watoro ama wabaya. Na kupiga kura mimi nimekuwa ni kifanya hilo zoezi kwa muda murefu kwa sababu ni zoezi ambalo limenisaidia kuwachagua viongozi wazuri na hata kuwatoa viongozi wabaya uongozini. Na kura imetusaidia sana na pakubwa katika kufanikisha pengine kazi zetu za kimaendeleo. Na pia hata kuleta watu wazuri ambao wanaleta uiyano mwema na wanaleta umoja katika jamii yetu. Mara mingi watu wanajiuliza ni kwanini niende niteseke kwa laini mrefu atinikipiga kura. Lakini mimi nikiwa hata mojawapo ambao huwa nawapea mafunzo kuhusu umuhimu wa kupiga kura huwa nawaambia kama unataka kufanya udemokrasia ama kutenda haki kwa kuwatoa viongozi ambao pengine wanakandamiza uongozi ambao wanatumia pengine uongozi vibaya kwa kuwanyanyasa wengine kwa kuwadhulumu wengine, kwa kufuja pesa za uma na hata kuwaibia wanainchi ambao pengine wanataka mahitaji tofauti tofauti kwa ajili ya maendeleo ama pengine shule ya kufunza wanafunzi pengine wanataka hospotali nzuri na ikuwa na madawa na vifaa vyovyote vya wagonjwa na pengine mnataka barabara nzuri mnataka guvu za umeme zipite ni lazima mpata kiongozi mzuri ambaye atawafanya ile kazi yote na mtampata ule kiongozi kivipi lazima mujitokeze asubui na mwende mkampigie kura kwa sababu ya kumleta kiongozi ambaye atawasaidia kutatue shida zenyu zote na kupigia kura kwa hakika imekua ni jambo mzuri sana ambalo limenisaidia kujua umuhimu wakua mwanainchi ambaye anafanya kazi yake vizuri ambaye anahakikisha anaweke kiongozi ambaye ata mpeleka mbele kiongozi ambaye akonamahono kiongozi ambaye atapea vijana kazi nzuri kiongozi ambaye ataangalia masilai pengine ya walemavu, masilai ambayo ya wenye hawajiwezi walalahoi masilai ya pengine maendeleo ya kijamii. Na imekuwa ikitusaidia tu kuwaleta viongozi wazuri kwa kuamka mapema, kuenda na kuwapigia kura walio wazuri ambao wako tayari kujisalamisha na kufanyia watu wao kazi bila ya ufisadi, bila ya ukabila, bila ya kuangalia mtu kulingana na misingi pengine ya kijamii na pengine ya dini hatuangalii hayo hata kidogo huwa tunapiga kura kwa kiongozi ambaye ako tayari kushughulikia wanainchi na hilo tendo la kura la kupiga kura limenisaidia sana na pakubwa. Katika kujua kumbe, ukitaka kufanya kitu ambacho ni kizuri ni lazima ukae chini uende, ukague. Na mchukue mtu mzuri ambaye ata wasaidia kwafikia ndoto zenu. Kwa sababu maramingi utapata watu wanalia. Wanasema sisi tulipiga kura lakini kumbia tulipiga kura kwa kupewa pesa. Sasa tumuleta kiongozi ambaye ni mtoro, kiongozi ambaye hajali masilahi yetu. Na huwa inatokana tu nakwa kupigia kura. Ukiona unenda kupigia kura na hauna pengine ufahamu wowote uliza. Na kama hauna ufahamu wote, pengine pia ungea na wenzako waweze kukupea mwelekeo mzuri. Kwa sababu mara mingi utajikuta kwa laini, pengine haujakua kijijini, ulikuwa umetoka kidogo, unenda kupiga kuro na shindwa, utachagua ni nani, kiongozi mzuri, atakaye wafanyia kazi, unajikuta umebabaika tu kwa laini. Lakini ni vizuri sana vile huwa tunapeana mashahuri, nikiwa mpiga kura wa miaka mingi. Huwa nasema kama hujui chenye unenda kupigia kura niheri ubaki nyumbani ama ulizie wenzako wamechukua mwelekeo upi ambao utawasaidia kuleta maendeleo kwa kijiji chao ama mahali popote ambako wanakaa ndiposa wasije wakaleta kiongozi ambaye anatangulisha nyumba ama anatangulisha.

Sasa hivi siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu nilitoka kidogo nyumbani ama kwa muji ambao nilikuwa naishi nikieleke kwa muji mwingine kwa sababu ya kazi na maramingi watu hupenda kukaa kwao ama kukaa katika muji wenye wamezaliwa lakini pengine mambo moja ama mawili yanawafanya ama pengine kutoka kwa ule muji na kueleke mwingine kwa sababu ya shuguli pengine ya kutafuta maisha ama shughuli shuguli ya kuhamishwa kutoka kazi aliokuwa nafanya na kupelekwa mahi kwingine. Na hivyo tu ndivyo imekuwa katika taifa nzima kwa sababu maramingi waki kuajili kazi ya hawezi kuajili kazi mahali ambapo ulizaliwa kwa sababu wanasema pengine utafanya uzembe hama utafanya kazi nzuri. Kwa kukaa mahalipamoja. Saa mara mingi unafanya kazi sehemu moja. Wanakubadilisha unaendo unafanya kwinginw ndiposa mu fanye ule uhuru wa kazi ambapo huko kama mzalendo wanainji ambaye anafata demokrasia, anezaishi mahali popote. Na hilo imekua ni jambo ambalo ninafurahisha sana. Kwa sababu mimi nikianza kazi yangu. Nilanzia mahali ambapo nilizaliwa ambapo nilikuwa naona mambo kiutafauti. Sikuwa na ile bidii ya kusema hai sasa nafanya bidii kubwa ya nini na pengine kuna shamba kubwa. Kuna fedha napata. Kuna mapato mazuri napata. Nini niagaike. Eti naenda kutembea pembe zingine za hinji. Lakini nilipo amishwa kutoka mahali ambapo nilikuwa naishi. Ndipo nilijua kumbe huku hinje watu wanafanya bidii zaidi kuliko vile ningeona. Kwasababu nilipoenda kufanya kazi nilikutana huko na watu kutoka sehemu mbalimbali hadi nje ya inje wanafanya kazi kwa bidii, mutu anakuambia niko pengine na shamba hekari hamsini. Lakini bado hijanitosha natafutapesa ya kujenga pengine nyumba za kukodi. Na si nyumba tu mbali ni horofa kubwa kubwa. Mutu ako na biashara. Anendesha pengine biashara ya kufanya pengine kujenga barabara. Anaendesha biashara tofauti tofauti. Alafu we ukikumbuka nyumbani uko tu na umejenga nyumba safi. Ukona shamba kidogo. Na unasema umeridhika. Hapo ndipo nilianza kuona. Maisha yangu na mtazamu tofauti. Na muonekano mpya ambako nilikua dhania kuka mahali ambako lizaliwa kuto Kuzurura. Ndiyo tapata amani nzuri. Au takuwa ungangana kumbe kutoka hinje. Ndiyo kuona mengi. Sasa mahali ambapo nilizaliwa. Nilikuwa na kaa tu. Napata mshahara mwisho wa mwezi. Nimejenga nyumba. Nikona shamba. Sina shughuli za kufanya za dharura ambazo zinge ni sababisha nifanye. Pengini ndio nifanye bidii. Kwa sababu najua nikona kila kitu. Lakini nilipo kuwa nahamishwa niliona vigumu sana kwa sababu nilesema sasa natoka mahali ambako nimezoea kukutana marafiki zangu, majirani, pengine marafiki ya baba yangu, marafiki ya mama yangu. Na pelekwa mahali ambako sijui kumbe walikuwa na nifungua macho. Na kunifungua macho ndiko nilijua sikuishi tu ambako ulizaliwa ndio ufanikiwe ila unafanikiwa kwa kutembea na kuona mambo tofauti tofauti. Kutoka upande tofauti tofauti unapotembea sana ndipo unaona mengi. Na kuona mengi ndipo inakubadilisha. Kumuonekano wa mtazamo wa maisha. Jinzi unafanya vitu. Jinzi pengini unataka kuwa fikia tofauti tofauti lazima uende uone. Vile watu ingine wanafanya kazi upande tofauti tofauti ndiposa uwena ukue na motisha ya kufanya kama hao. Na tangia ni badilishe makao ni mwona mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu hata nilijua kumbe si lazma uishu mahali ambaki ulizaliwa hila unaeza ishu mahali kokote mradi unafanya kazi ambayo ilikupeleka huko na pia huko ni kwenyu tu kama vile mahali ulikua unaishi kwa sababu tuko na uhuru wakuishi mahali popote uhuru wakuhamia mahali popote kwa sababu ya demokrasia iliyowekwa na mababazetu na wale walipigania ukoloni na wakaleta pengine ushindi wau demokrasia kwa inji yetu.

Nilibahatika pakubwa sana kupata mafundi wazuri ambao walinijengea chumba changu cha kulala. Na waliakikisha wamekijenga kwa njia ya kisasa sana kwa sababu icho chumba wali kijenga na wakaeka kila kitu ndani. Wakaeka mali pa kuogea, wakeka choo ndani. Na wakeka na pia mali pa kufanyia mazoezi na ata kukaa ambapo ni chumba kikubwa sana na wali iunda kwa njia ya kipekee kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo wali vieka ndani ata sikutarajia. Mimi niliwapea tu maelekezo nikawaambia nataka chumba cha kulala ambacho naeza fanya shuguli zote hapo ndani ata bila kutoka inje. Sasa vile nilirudi kwa sababu nilikuwa nimeenda kazini kurudi kuona jinzi ujenzi unaendelea na jinzi wamekitengeneza. Nilishangaa sana kwa sababu kupata vitu ambavyo walikuwa wamevieka ndani na vilikuwa vina nipendeza sana. Na nikasema ningekua karibu huenda hata ningearibu saidi kwa sababu mimi nilipeana tu maelekezo na nikaambia wale mafundi. Nataka kila kitu kiwe ndani ya kile chumba na wakasema usikuwe na wasiwasi. Sisi tumekua mafundi, tumewajengea watu wengi, vyumba vizuri. Na wakafraia sana ndiposa ulipata namba namba yetu kwa hao watu ndiposa tukaja kufanye kazi. Nikasema ni sawa hakuna shida nyinyi bora mfanye kazi nzuri, kazi ambayo inapendeza mimi ndawalipa malipo kulingana na kazi ambayo mtaifanya. Kama ni kazi ya kupendeza zaidi ndawalipa kulingana na kazi nzuri ambayo mmeifanya. Sasa siku moja nikakuja kukagua nione ni vipi wamekijenga kile chumba cha kulala. Ndipo niliona maajabu mengi, kwanza wameunda mahali ambapo wameeka vitu vya ofisi ndani naeza fanya kazi yangu yote wameeka pale pengine kompyuta, wameeka prinda ya kutoa makaratasi hapo ndani sasa na wameieka mali unaeza dania ni ofisi ndani ya nyumba ya kulala alafu nikenda kuangalia mali pa kuogea wamaunda vizuri sana wameeka bafu ambayo naeza lala ndani nikioga na wameeka ingine ya ambayo naeza finya tu kwa ukuta alafu inaleta maji moto. Na naendelea kuoga alafu wameeka choo ndani ambapo siezi kutoka inje ati naenda kutafta mali pa kujisaidia ila ni papo hapo ndani alafu kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza sana wameunda sehemu ya kupanya zoezi nzuri ambapo nikiamka asubui kabla ya kufanya kitu chochote naenda tu pale kando naanza kupanya zoezi. Kwa chumba changu cha kulala. Hapo ndipo nilishangaa sana vile walikuwa wanafanya hio kazi na nikasema ningekuwa karibu pengine ningeharibu zaidi kwa sababu singejua cha kufanya ama ningeanza kuwapea maelekezo ambayo ingepotosha zaidi. Alafu vile walikuwa wameipaka rangi walikuwa wameipaka rangi nzuri sana rangi ambayo naipenda nyeupe alafu na samawati kidogo ambapo nikiasha pengine taa za kuta na niashe taa ambazo zinamulika ndani unaezadhani uko dunia ingine tu, inabadilisha rangi kulingana na zile taa za kuleta mwangaza walikuwa walizo kuwa wamezieka ndani. Halafu kitu ya kunishangaza saidi walikuwa wameieka kitanda kikubwa sana ambayo inaeza ata ku wabeba kama watu pengine tano hivi wamekiunda kitanda ambayo unaeza piringika ukikuwa juu yake na ni kitanda kikubwa ambacho kinaeza ata walaza watu kama tano hivi alafu kitu kingine ambacho kilikuwa kina nishangaza nilikuwa naeza kuona chochote ambacho kinaendelea kule inje nikitumia dirisha langu. Kwa sababu ngalikuwa meka dirisha mahali ambapo unaona chochote ambacho kinaendelea. Inje wewe ni kufungua tu kidogo. Alafu dirisha lenyewe likuwa linabadilisha badilisha rangi, haikukuwa ata mtu akikuwa kule inje haezi ona chenye kinaendelea huko ndani. Alafu kitu ambacho kilinipendeza zaidi jinzi waliunda ndani unaeza dania uko dunia ingine ata auko injini. Kwa sababu hakuna kelele ambayo inaingia ndani kidogo unaeza dania ni studio ambayo inatumika.

Kwa kweli, mimi huwa napenda kutumia zana za dijiti kama vile kutumia ya gitaa, ambapo nikiamka kila asubuhi huwa napenda kupiga gitaa na niimbe wimbo tofauti tofauti ambayo inaendana na sauti ambayo nimeitoa kwa kila ile gitaa. Na huwa inanisaidia sana kutambua sauti tofauti tofauti ninapo imba kila asubuhi najikuta, nimejifunza vitu vingi kuliko vile pengine nilivyo kuwa nimeamuka na maramingi nimekuwa nikifanya hivi kwa sababu kujifunza kupiga pengine zana tofauti tofauti za kimuziki huwa zina kusaidia kuwa mbunifu zina kusaidia kwa mtu ambaye unaelewa vitu vingi kusaidia kwa mcheshi. Kwa sababu kitu cha kwanza utakua unatunga nyimbo na ukitunga zile nyimbo, utakua unajifunza sauti, tofauti tofauti jinsi ya kuziimba zile nyimbo. Na imekuwa ikinisaidia sana sana na kwa kupiga ile zana za gitaa, ina nisaidia kutunga hata wimbo pengine ya nyumbani kama ya lugha. Naweza kuimba vizuri sana na naweza kuelezea pengine shairi ama mstari mmoja mpaka wa mwisho jinsi matukio yanaendelea na huwa inanisaidia sana kuku kuwa mtu ambaye ni mshupavu mtu ambaye anajua kulinda pengine mila na damadhuni zao kwa kuimba nyimbo za kinyumbani nikitumia pengine zile vifaaa na zana za kimuziki. Na imekua ni kitu ambacho kimenisaidia kuvumbua vitu vingi hata zana zingine za kimuziki ambazo pengine hazikuwahi kuweko lakini mimi nazivumbua kwa sababu ya ujuzi wa kuimba. Sasa natafuta kitu ambacho kikipiga sauti kinaenda na ule wimbo ambao naimba hii imenisaidia sana.

Kwa kweli kabisa kila mtu huwa anakuwa na maono ambayo inahusiana na kazi yake mimi nilikuwa nimeeka mipangilio kabambe ambayo itaniwezeshe niweze kuyafikia mahono yangu ambayo nimeeka chini yote na lengo na nia na kusudi. Kwa sababu kwa maisha yangu nimekua nikifanya kazi ya pengine kufuga kuku ambayo ime nisaidia kwa muda mrefu sana. Na nimekua na mahono ya kuafikia mfuga kuku mkubwa sana ulimwenguni kwote. Ambapo nimekuwa nikifanyia hilo jambo kazi kwasababu nilianza kama mfuga kuku mdogo mdogo lakini sasa hivi nimefuga viwango vingine ambapo naeza kuwafuga kuku wengi sana na nikawalisha nikawashughulikia bila kushindwa popote pale. Lakini nia na lengo langu kuu ilikuwa niweze kuwa mfugaji ambaye ndo wafugaji wengine jinzi ya kuwafuga wale kuku ndiposa nao pia wakuwe na ujuzi wakujiundia pesa bila kuandikwa. Na nimekua nikifanya hivyo mbaka hivi majusi nikafungua chuo kikubwa ambacho kinafunza watu jinzi ya kuwafuga wanyama tofauti tofauti kwa sababu kando na kuwafuga wa kuku ambapo ni shuguli kubwa ambayo naifanya huwanajaribu pia kuwafuga wanyama wengine. Lakini kuku ndio shughuli yangu kubwa, ambapo nimefungua kile chuo cha kuhakikisha na wafunza ambao wako natamaa ya kufanya ufugaji jinzi ya kuwalea kuku na si kuwalea tu kuku bali kujua pia kuwazalisha kuku wengine kwa kutumia mayai ya kuagulia. Ambapo nimefika mahali kiteknolojia nimejiundia mimi mwenyewe yale mashine ya kuagua mayai na ambapo imenisaidia pakubwa sana ata nika leta walimu tofauti tofauti ambao wanafanya kazi ata wale ambao wanaunda yale mashini ambayo mesomea kazi ya ufundi wa kiinjinia wote nimeweka hapo ambapo wana nisaidia hata ku yaunda mashine yote ambaye nimeyanunua ya kuku, ya kuagua mayai, ya kuhakisha, yanatoa mayai vizuri bila kupasuka, ya kuakikisha yana leta joto. Nikona mashine tofauti tofauti kwa kile chumba acha kuku kikubwa sana. Sasa ni meamua kufungua chuo ambacho kinawasaidia watu wakija kujifunza hapo kama miezi miwili, miezi mitatu, mwaka mmoja, miaka mbili. Na wanatoka na ujuzi kamili ambao wanaeze kuenda kuwafunza hata wenzao pembeni zote za hii nchi ambapo nilianza kimchezo mchezo kama mkulima mdogo lakini sasa hivi watalii na hata wageni kutoka nje ya nchi wanakuja kujifunza jinzi ya kuwafuga kuku vizuri kwa sababu hapo nyuma nilikuwa na wauza mayai ambayo wange wange weza kuuzwa kwa kila hoteli ya ambazo ziko karibu zote zilikuwa zinakuja hapo kununua yale mayai lakini sasa napeleka mayai paka nje ya inji. Hicho ni baadhi ya kitu ambacho kimefanya watu wengi kuja hapo sana kujifunza jinzi ya kuwafuga kuku kwa sababu ni kitu ambacho nimefanya na nikaifanya kama maonyesho pia kwa sababu watu wanasema haiwezekani kuwafuga kuku wengi wanakula chakula kingi. Lakini kuna vile nimefanya mbaka wale kuku hata hawali shakula kingi. Wanakula chakula kidogo sana kwa sababu ya malezi ambayo wanapata. Kwa utunzaji, muema na wafanya kazi ambao wanafanya kazi pale wanafanya kazi nzuri kwa sababu wanahakikisha wanawalea wale kuku na moyo wote mbaka hawaezi. Ata nimewafunza watu wengi ambao wameenda kule mashambani wameanza kunjifunza hile ufugaji wa kuku na wame anza kubobea kwa sababu kila mahali ambapo napita. Napata wale ambao walipitia kwa mikono zangu niki wafunza, wananieleza, ona jinzi kuku wetu wanendelea. Hata maramingi huwa wananiita na watembelea. Na wafunza kwamaboma zao pia ambapo nawaelekeza, natuma walimu tofauti tofauti kwa maboma tofauti tofatuti, ambapo wanahitaji mafunzo. Wanaenda pia, wanafunzwa wamepitia shuleni ndio lakini kuna vitu pengine wanataka wajue zaidi sasa na watuma kule, wanenda wanavifanya, wanawasaidia na waho pia wanasaidia watu wengine katika hiyo nyanja ya ufugaji wa kuku.

Kwa hakika, mimi huwanapenda rangi sana na huwanapenda rangi tofauti tofa uti, lakini kuna tatu ambazo nazipenda zaidi. Napenda rangi nye usi, napenda rangi nye upe, napenda rangi ya kijifu jifu. Nani, baadhi ya rangi ambazo nimekua ni kiziona, pembeni, kote, njini. Na kando na hayo kuna sehemu ambayo nilikuenda kutembelea alafu nikakutana na hile rangi ambayo ilikuwa ni nzuri sana ambapo nilijihisi ingawaji si kufaulu lakini nikasema nigeishi maali hapa kwa sababu nyo rangi ilikuwa inapendeza zaidi. Na kumbuka nikitembelea kituo kimoja cha kiufundi kule mjini ambako walikuwa wamepaka iyo rangi ya nyeusi na nyeupe ambayo ilikuwa inapendeza sana na kwa icho chuo kilikuwa na vitu vingi sana vya kupendeza kwa sababu walikuwa wanafunza watu mafunzo tofoa utafo utafouti kulingana na kazi unayo ipenda. Na nilipo kuwa kwa yale mazingira, hata ukitembea uwanjani, malipa kuchezea mpira kwa hicho chuo, wamepaki orangi kando kando, ara kwa viketi pia wame tumia iyo rangi, nyehupe na nyehusi. Na ilikuwa inanipendeza sana mpaka nilikuwa nikizunguka nikirudia palepale hapo ambapo walikuwa wamepaka hiyo rangi kwa hicho chuo. Na mara mingi imenikumbusha vitu vingi sana kwa sababu nakumbuka siku moja tulienda tukiwa chuoni kingine kando na hicho chuo. Tulikuwa tume enda kucheza michezo tofauti tofauti ambapo tulikutana na mashule tofauti tofauti kutoka vyuo tofauti tofauti walikuwa wamekuja kushiriki katika lile kongamano la michezo ambalo lilikuwa linaendelea. Alafu nilipo fika pale, ikanikumbusha kitu ambako kuna siku timu yetu ilikuwa ina cheza ya mpira wa mguu na hiyo ya hicho chuo ambako tulikuwa tumeenda kuchezea. Nika kumbuka tukawalaza mabao mawili alafu wakaanza vita na mpira ukaisha. Hapo ndipo huwa ina nikumbusha ile nikiona mahali popote rangi nyeusi na nyeupe na kumbuka kitendo kilicho tendeka. Tukienda kushiriki katika ule mchezo wa mpira wa mguu na mchezo tofauti tofauti ambayo ilikuwa inaendelea kwa hicho chuo cha kiufundi. Na hiyo rangi huwa inanisaidia kukumbuka vitu vingi. Kwa sababu ilikuwa tukienda kushabikia timu yetu tulikuwa tunaimba nyimbo mingi sana, nyimbo hata za kinyumbani za kitamaduni tukishangilia na hapo nao pia wangekuja na nyimbo zao. Nakumbuka wakati yenye tuliwacharaza mabao mawili kwa sufuri wakaanza vita na kulikuwa na vita vibaya sana ambavyo vijahishudiwa wakati mwingine. Hapo ndipo wana kumukia kila mahali, niendako, nyoni yungi ya nyeusi na nyeupe imepakwa penjimu kwa minjenga mkwa vitu tapo tapauti wana kumukia wana uko njima tukele michezo kwa hicho chuo cha kiwufundi na yale ambaye alitwakia baka vita vika shuhudiwa vinyivili gawanyishwa na ma askari ambao walitumwa kukuja ku waokoa wanafunzi. Na mara mingi nimekua nikitumia hiyo rangi hata nyumbani kwangu hata ukiona gari langu likona ile rangi nyeupe hata nikiwa na nguo zangu mingi huwa napenda kuvaa pengine suruali nyeusi na shati nyeupe imekuwa rangi yangu vizuri sana nikikutana na hiyo rangi paka nyumba nimeipaka rangi kijifu na nyeupe na nyeusi kwa upande mwingine ambapo uwe nani furaisha sana hata huwa najiisi ni kama ngekako mazingira yote amba hiko na rangi kijifu nyeupe ama nyeusi na pia nakumbuka ni hii rangi nimekutana nayo mara mingi mahali tofauti tofauti kwa mfano nilipoenda nchi ya nje kule pengine nchi jirani nilienda nikakutana na hizo rangi nyeusi na nyepe imepakwa kwa mijengo mingi sana mpaka nikajua kumbe si mimi pekeyangu ndiye kipenzi wa hii rangi kuna watu pia wanaipenda hii rangi sana na sijui ni kwa nini wanaipenda lakini mimi nilikuwa naiona tu na inani.

Kila mara ninapo kutana na kitu cha dhamana mimi huwa napenda kukihifadhi kwa sababu huwa kina nisaidia kukumbukia pengine matukio ambaye yalitokea kule nyuma ama matukio ambayo ilitokea ile siku ambayo nilikutana na hicho kitu. Kwa mfano kuna wakati nilienda nikatembelea babu wangu sehemu ya mbali sana na nilipofika huko aka nihadithia aka sema jinsi walikuwa wanafanya pengine biashara ya kitambo ya kubadilishana, pengine bidhaa kwa bidhaa kwa sababu hakukuwa na pesa mingi ya kununua vitu, ilikuwa ni pesa chache sana. Na nilikuwa ukipatikana na hiyo pesa wewe ni mtu ambaye ni unaheshimiwa na ni tajiri sana katika hiyo ere. Sasa tulipokuwa tumeketi akaanza kunizungumzia vile yeye ameweka vitu vya dhamana ambavyo havingeweza kupatikana mahali popote. Kwa sababu alinionesha kile kiboko kimoja ambacho kiliundwa na ngozi ya mamba zile miaka za nyuma kabisa kama yeye angali mtoto mdogo. Na akanionesha kimemaliza zaidi ya mwongo mmoja na ni kiboko ambacho ni cha kipekee sana hata huwa kinatafutwa na watalii kwa sababu si rahisi kupata hicho kiboko ambacho kimeishi iyo miaka zote hata kama na hayo yota alinyonesha vitu vingi vya damana ambabia alikuwa ameviweka ata kanyonesha chembe-chembe na dhabu kidoga ambayo ameweka kwa miaka mingi sana na alikuwa anaitumia katika kutoza pengine mahari ama kupeana mahari wakati wa wakati kijana wa hiyo boma alikuwa anaenda kuhoza msichana na nikajiuliza mbona kitambo watu walikuwa wanatumia dhahabu tu kama kitu hivi hivi kumbe ilikuwa ni ya dhamana sana kuenda kwa kwa kina msichana na kuwapea dhahabu ukihoza msichana ulikia ni utajiri wa hali ya juu yeye babu yangu akanionesha hizo vitu vyote na kando na hayo yote alinionesha kuna shilingi moja ya kipekee ambayo likuwa ni ya kitambo sana ambayo ilikuwa ni ya malkia ambaye alikuwa ni malkia wa pili wa merekani Elizabethi ambaye alinionyesha shilingi yake na hata aka nikabithi kama zawadi kuu sana kwa sababu alikuwa ana niambia hiyo shilingi iko na dhamana ya kunisaidia maishani mwangu mote na hapo ndipo nilichukuwa hiyo shilingi nikaibeba vizuri sana. Kasemo kivika kijanango nikipo utakuna nikumbikia kwa hii na hii ndipo itakusaidia wewe kufaulu maishani mwako. Na kwa kweli kabisa nilihifadhi hiyo shilingi kukatukia siku moja ambapo watalii walikuwa wanatembea nchini wakitafuta shilingi ya Afrika mashariki ambaye ilitumika na Queen Elizabeth zile miaka za nyuma ule malkia ambaye alikuwa ana sifika sana duniani kote. Walipofika wakasema yeyote mwenye atakuwa na ile shilingi ya zamani hiyo atapewa pesa zozote ambazo anataka. Nikajua hapa sasa mimi umaskini nimesahau na ninaenda kuhamishwa kutoko kwa umaskini. Na nianze kuwa ni mtu ambavyo ambaye ako na hapo ndipo nilijua kumbe babu yangu alinitakia maisha mema na alinitakia mazuri maishani mwangu. Nilipo kuwa nimeketi chini hapo ndipo nilikutana na wale watalii ambao walikuwa wamekuja kututembele na nikasema kwa hakika niki wapa hiyo shilingi ama nikiwa taftia amuta ni goroga ama mutoroke na pesa yangu. Wakasema ndiyo sisi hatuna hiyo tabia kwa sababu tunaitafuta kwa ajili ya kuenda kwa makavani yetu kule marekani. Nekasema bila shaka ninayo shilingi lakini lazima tuelewane. Wakasema pesa zozote ni taje hata kama ni kunijenge nyumba wata nijenge na bila shaka walifanya hivyo waka nipia fedha mingi na wakasema watakuwa nanilipa kwa kila mwezi kwa sababu ni mawasaidia kitu ambacho wawo wenyewe ilikuwa ni vigumu kutafuta kwa sababu mkua kitafuta ndiposo waweke kwa kavani yao ambayo walikuwa wanahitaji sana kwa ajili ya historia na kwa ajili ya kueleza watoto wao chenye kilifanyika Afrika mashariki vile malkia Elizabeth alikuja huko kutembelea. Na hiyo shilingi ilinisaidia sana katika kujikimu kimaisha na maisha yangu kamwe ayaja haikuwa na misuko suko. Maisha yamekuwa mazuri sana kwa sababu ya zawadi ambayo nilipewa na babu yangu akiwa kabla haja aga dunia. Na akasema hiyo ndiyo zawadi ambayo nimempea kusaidia.

Kwa kweli, mimi huwa napenda kuchora sana. Kwa sababu tangenia niwe mtoto mdogo, nimekuwa nikichora vitu tofauti. Mpaka siku moja, nilikuwa nimemtembelea babu wangu. Ambapo, nilikaa chini tukapiga na yeye stori akaniambia jinsi, alivyokuwa mtoto mdogo, alikuwa mchoraji mkubwa. Mbaka alikuwa anajulikana duniani kwote, na hata injini kwote kwa kuchora. Na alikuwa anachora wakuu wa inji tofo tofauti ambapo alikuwa anaitwa mpaka na wafalme anawachora kwa sababu kitambo hakukua na pengine ile kamera ya kuchukua picha. Sasa yeye ndiye alikuwa anachora pengine wafalme anawachora alafu anawapelekia ile picha anawachora piara kwa kutumia rangi. Na hapo ndipo alikuwa akiniambia wewe utakuwa tu kama mimi mjukuu wangu kwa sababu nimeona wewe ndiye umechukua talanta ambaye nilikuwa umeirithi talanta ambaye nilikuwa nae na alikuwa ananiambia usiaifufa moyo ukitaka vizuri kwa hii maisha kufaulu lazima ufanye kazi yako uifanye kwa bidii na kwa moyo wote. Na ukifanya kwa moyo wote ata hautatafuta watu kuwauzia chenye unafanya ila wenyewe watakuwa wanakuja kutafuta ndiposa uwauzie kazi yako. Na hapo ndipo nilijua ni ukweli kwa sababu nilipoanza kuchora tu utotoni nilikua naona watu wananiambia mama yangu wanataka mchoro fulani alafu mama yangu anakuja ananiambia nachora anaenda kuninunulia vitu vya uchoraji mimi nachora alafu napeleka sasa nikipeleka annona wananipea kama wananishikia kuku ama wananipea fedha na nakuja naletea mamangu mamangu anasema si unaona kazi yako ni nzuri hata ukienda shuleni usomei iyo kazi ya uchoraji zaidi namwambia ata mama hii si kitu ya kusomea kwa sababu mimi tayari najua kuchora pengine tu. Niende shuleni wanifunze ni material gani pengine ntayatumia kwa ajili ya uchoraji. Na ni vifaa vipi ambavyo ni vizuri zaidi ambavyo watanifunza pengine vya kisasa vya uchoraji ambavyo vitafanya kazi yangu iwe rahisi lakini uchoraji mimi mwenyewe nauua kabisa na naufahamu kwa kweli. Kwa sababu naezachora vitu tofau tofauti kwa baada ya kuaangalia tu ata kisiwe hapo. Mimi nikiketi chini, kinaanijia kwa picha yangu, alafu mimi nakichora tu moja kwa moja. Hapo ndipo nilijua kumbe hizi maroho hazifi na kama huko pengine na talanta fulani, huenda uliridhi mtu tofauti ama uliridhi kutoka kwa mtu mwingine ambaye haumjui lakini unamfata ye. Sasa nimekua nikifanya hii uchoraji kwa muda mrefu mpaka uchoraji huu umenunulia shamba, umenijengea nyumba, umenipa marafiki wengi na umenitembeza injini kote na ata inje ya inji kwa sababu naitwa naenda kufunza watu jinzi ya kuchora pengine kwa vyuo, mashuleni, alafu pia inanisaidia katika nyanja za kitalii kwa sababu natembea katika mbuga ya wanyama na mahali pa kutalii tofauti tofauti nikionesha kazi ya mikono yangu ya uchoraji nimekua ni kazi ambaye imenisaidia sana ata kuleta maendeleo kwa boma na ata kuleta fedha mingi kwa sababu nilikuwa nachukua pengine mkataba ama kandarasi ya kufanya kazi pengine ya mbuga ya wanyama fulani kwa sababu ya watalii wanakuja kununua vile vitu vya uchoraji vya kitalanta wanakuja wanakuta pale nimevichora na nimeuzia pengine mbuga ya wanyama ama mimi mwenye wameniita pale nakuja nimelipia pesa na naenda kuviuza vitu vyangu mimi mwenyewe mbapo ilinisaidia nikajuana hata na watu wenye wanatoka nje nje wengi sana ambao walikuwa wananipigia simu wanataka pengine michoro aina fulani fulani ichorwe kiasili na wananitumia tu picha ya hizo vitu ambavyo vinatakana vichorwe na mimi nakaa chini. Ninaanza kuvichora, wakija kuvichukua, itakua nimekamilisha kila kitu, nimechora vizuri, kama ni rangi nimepaka, kama ni kuvichora kutumia pengine uzi, ama kuchora kutumia vitu vya zamani, nimeshachora vyote, au wakija tu ni kuvichukua halafu wanaenda nazo kwa mainchi ambazo wamekotea, ama mahali ambapo napeleka pengine kwa minajili ya biashara. Na hiyo kazi imekuwa nzuri kwangu sana imenisaidia kujua vitu vingi ambavyo sikuwa.

Mimi kibinafsi huwa anapenda hali ya hewa ambayo inatokana na mazingira, mahali ambapo kuna miti mingi, kuna msitu, hapo ndipo mimi huwa napata hewa fulani ambayo ni yenye kiasili na huwa inanisaidia katika pengine hafi ya kupumua. Kwa sababu pia wanasayansi wanasema mtu akikaa katika hewa safi huwa ni mtu ambaye anaishi maisha marefu. Kwa sababu ukikaa kwenye mazingira ambayo iko na hewa safi hakuna kemikali zozote ambazo ziko kando kando ama kemikali ambazo zinakuja zote zinavutwa na miti ambayo iko pale ama msitu ambao uko pale. Poa huwa inanisaidia sana kupata hiyo hewa nzuri kwa mazingira ambayo iko na miti mingi ama msitu kwa sababu ata kila mara mnapata mvua hamwezi kosa mvua kwa sababu mvua inavutwa na zile miti ambapo mvua huwa inanyesha kila wakati. Na mvua ikinyesha kila wakati mnakua na chakula, si chakula tu chakula kizuri ambacho kina watosheleza katika kukula kila siku na hata kina watosheleza kwa vyakula ambavyo vinahitajika ndiposa muweze kuishi. Na mara mingi nimekuwa nikikaa chini ya mti mmoja mzuri ambao huwa unakuwa na matawi ambayo imetapakaa. Hapo nikikaa chini ata kuwaza kuna kuwa kuzuri kwa sababu napata hewa safi ambayo inatokana na ule mti. Pia ule mti huwa kivuli kizuri wakati wa jua kali ukiketi chini yake. Unajihisi ni kama mwili wenyewe unaburudika. Kwa sababu ukikaa chini ya ule mti huwa unapata baridi fulani ambayo inatokana na hiyo hewa safi ya mazingira ya miti tofauti tofauti alafu ukiketi chini ya ule mti pia huwa unaona tu kama pengine ulikuwa. Unasikia pengine harufu ambayo si nzuri yenyewe inatoka na mwili unaanza kuingiza hewasafi ndani ikitoa hewa chafu na mara mingi sana nimekua hata nikiwaeleza mandugu zangu na hata pengine marafiki zangu kwa wingi wajifunze kukaa mahalli ambapo kuna mazingira safi ambapo kuna maji safi kuna mto kuna msitu kuna miti mingi. Hiyo ni hewa ambayo inatokana na mazingira masafi na hewa ambayo inatokana na mazingira masafi penye kuna hivyo vitu vyote. Mtu huishi maisha mazuri sana. Kwa sababu mimi ata siezi kumbuka siku ambayo nilienda hospitalini kwa sababu ya mazingira ambayo naishi ndani mwake. Kwa sababu mara mingi mimi hukaa kwa mazingira. Sipendi kuzurula mahali ambapo kuna machafuko. Huwa napenda tu kama nikpumzika naenda kuzurura kwa msituni. Kuna msituni moja mkubwa hapo kwetu ambapo naingia ndani naenda kuchuna matunda ya kiasili nala na matunda yenyewe ni dawa naenda kuu kama nikisikia nimeharibikiwa na tumbo naenda na chimba mzizi za ile miti nala na ina niponya alafu maji masafi ambayo yanatoka chini ya mchanga kwa mto. Maji ambayo yako na madini yote maji ambayo huongezi dawa yoyote ndio ukunywe. Maji yenyewe ukinywa unaskia ile uasilia wenyewe alafu ukinywa unasikia ni kama unakunywa madini fulani safi kabisa. Na hiyo hewa safi imenisaidia pakubwa. Ata mimi mwenyewe kutokuwa mtu wa kulalamika ama kupigwa na kila aina ya magonjwa ambaye yanakuja. Na hiyo hewa safi pia huwa inanisaidia wakati niko na msongamano wa mawazo, naenda kwa msitu, naanza kutembea. Naona tu ule msongamano wa mawazo enyewe unaisha kwa sababu nasikia ndege wakilia wazuri, nasikia wasafi, nasikia baridi fulani ambayo ikinipigia najihisi ni kama ambapo ukiketi hivi unastukia ni kama uko kwa dunia nyingine tu ya wewe mwenyewe na wewe binafsi. Na mara mingi hewa safi pia huwa inasaidia watu, kiafya, inasaidia watu kwa ukulima ambapo mahali penye kuna hewa safi, ukulima pia huwa ni wa kiwango ya juu sana. Kwa sababu hakuna kemikali za kuhitilafiana na yale mazao sasa mazao yanakua mia kwa mia. Yote kutoka.